Jitunze ni neno la kiswahili linalotokana na kitenzi tunza ambacho maana yake ni kuhifadhi kulinda au kutunza kitu ili kibaki salama na katika hali nzuri. Neno Jitunze linaanza na kiambishi ji ambacho humaanisha kujifanyia jambo mwenyewe hivyo basi Jitunze humaanisha jilinde, jihifadhi au jiangalie mwenyewe kwa manufaa yako ya sasa na ya baadaye pia kujitunza kunahusisha afya ya mwili mtu anaposema jitunze mara nyingi ana maanisha uhakikishe unakula chakula bora Unakunywa wa maji ya kutosha, unafanya mazoezi, unapata mapumziko ya kutosha. Afya ni msingi wa maisha bora. Bila afya, ni vigumu kufanya kazi kusoma au kutimiza malengo. Hivo kujitunza kimwili ni kuhakikisha mwili wako uko katika hali nzuri wakati wote. Pili, kujitunza kuna husisha afya ya kiakili na hisia maisha yana changamoto nyingi kama msongo wa mawazo huzuni au shinikizo kutoka kwa familia, kazi au masomo. Kujitunza hapa kunamaanisha kujipa mda wa kupumzika, kuzungumza na watu wanaokuelewa, kufanya mambo unayopenda na kuepuka mawazo hasi yanayoweza kukuumiza. Ni pamoja na kujithamini na kujikubali jinsi ulivyo tatu Kujitunza kunahusisha maadili na mwenendo wako inaweza kumaanisha kujiepusha na tabia hatari kama matumizi ya dawa za kulevya ulevi kupitiliza na mienendo inayoweza kuharibu maisha yako ya baadae Unapojitunza kimaadili, unalinda heshima yako na mstakabali wako Nne, Jitunze pia hutumika katika salamu ya kuagana. Mfano, mtu anaweza kusema, sawa tutaonana kesho Jitunze. Hapa maana yake ni kumtakia mwenzako mema, usalama na mafanikio katika hadi mtakapokutana tena. Ni neno lenye upendo na kujali.

Kaskazini ni moja wapo wapande ku nne za dhira, pande hizo ni kaskazini, kusini, mashariki na magaribi. Kaskazini ni upande unakua juu kwenye ramani nyingi na hutumika kama rejea ya kuongozea muelekeo. Kwanza, kwa maana ya kijografia, kaskazini ni mwelekeo unawelekea ncha ya kaskazini ya dunia au North pole, dunia ina ncha mbili. Ncha ya kaskazini na ncha ya kusini. Upande wa kaskazini unahali ya hewa ya baridi sana karibu na ncha hiyo kwa sababu upata mwanga mdogo na jua katika vipindi fulani vyamuaka. Pili, katika matumizi ya kila siku, mtu hutumia neno kaskazini kuonesha mahali au mwelekewo kwa mfano, nyumba yao iko upande wa kaskazini wa mji Ukitoka hapa, uwende kaskazini utafika sokoni, hapa maneno kaskazini yanaonyesha njia au upande wa kwenda Tatu katika dira kaskazini huwakilisha Huwakilishwa na herufu na kutoka kutoka neno la kingereza north Dira hutumika na wasafiri mabaharia marubani na hata wanafunzi wakijografia kujua mwelekeo sahihi nne katika ramani nyingi juu ya ramani huwa kwa alama ya mshale kuonyesha kaskazini hii inasaidiya mtu kuelewa mwelekeo wa maeneo mengine Ukijua kaskazini iko wapi unaweza kutambua kusini chini mashariki kulia na magaribi kusoto kulengana na mpangilia wa kawaida wa ramani tano katika Afrika mashariki neno Kaskazini linaweza kutumika kueleza maeneo ya nchi kwa mfano Kaskazini mwa Kenya Kuna maeneo kama vile Turkana na Marsabit Kaskazini mwa Tanzania kuna mikowa kama Arusha na Kilimanjaro hapa linaonyesho sehemu ya juwe ya nchi kwenye Ramani.

Mwezi wa kwanza katika kalenda ya mwaka wa kawaida au kalenda ya Gregory inayotumika katika nchi nyingi duniani ikiwemo Kenya na Tanzania mwaka huanza mwezi januari na kuendelea hadi disemba ambao ni mwezi wa kumi na mbili kwanza januari huwa ina siku thelatini na moja kila mwaka ni moja wa mwezi wa saba yenye siku thelathini na moja baada ya januari hufuatia februari ambayo ina siku ishirini na nane au ishirini na tisa kutegemea kama ni mwaka wa kaida au ni mwaka wa kuruka au leap year. Pili januari ni mwezi unao ashiria mwanzo mpya, watu wengi huchukulia kama wakati wa kupanga malengo mapya, kufanya maamuzi mapya, na kuanza mipango mipya ya maisha katika kama masomo, biashara au kazi. Kwa sababu huja mara tu baada ya siku kuu za krismasi na mwaka mpya, januari mara nyingi huusishwa na mwanzo wa safari mpya ya mwaka tatu. Katika mfumo wa elimu katika nchi nyingi za Afrika Januari huwa ni mwezi wa kufunguliwa kwa shule kwa muhula wa kwanza. Wanafunzi hurudi shuleni kuanza masomo mpya hivyo ni mwezi muhimu sana katika sekta ya elimu Nne, kwa upande wa hali ya hewa, Januari huwa na tofauti kulingana na eneo katika Afrika mashariki mara nyingi huwa kipindi cha joto katika maeneo mengi Lakini katika nchi za ulaya na Amerika kaskazini, januari huwa ni kipindi cha baridi kali kwa sababu huwa ni majira ya baridi au winter. Tano, jina januari linatokana na neno la kilatini, Iannarius. Ambalo linatokana na jina la mungu wa kirumi aitwaye Janus. Janus alikuwa mungu wa mlango wa mwanzo na mara nyingi alichorwa akiwa na nyuso mbili moja ikiangalia nyuma na nyingine mbele kuonyesha kuangalia yaliyopita na yajayo hii inaendana na wazo la januari kuwa mwanzo wa mwaka mpya kwa ujumla januari ni mwezi wa kwanza wa mwaka wenye siku thelathini na moja unaoashiria mwanzo mpya katika kalenda maisha na mipango ya watu wengi.

September ni mwezi wa tisa katika kalenda ya Gregory, ambayo ndiyo kalenda inayotumika rasmi katika nchi nyingi duniani ikiwemo Kenya. Mwezi huu huja baada ya agosti na kabla ya oktober, na hua na siku thelatini kila mwaka. Kwanza, kwa mpangilio wa mwezi, September ni sehemu ya robo ya tatu ya mwaka. Miezi ya robo hii ni July, Agosti na September. Hivyo September maranyingi huwashiria kwamba mwaka unaelekea kuisha kwani hubaki miezi mitatu kabla ya mwaka kumalizika pili jina September linatokana na leno la kilatini Septem ambayo maana yake ni saba hini kwa sababu katika kalenda ya zamani ya warumi September ulikuwa mwizi wa saba kabla ya kuongezwa kwa januari na februari Mwanzoni mwa muaka Ingawa sasa ni mwezi wa tisa Jinalake ililibaki vile vile Tatu katika sekta ya elimu katika baadhi ya nchi september huwa ni mwezi wakufunguliwa kwa shule au vio hasaa katika nchi za ulaya na Amerika kaskazini Hivyo ni mwizi unaohusishwa na mwanzo wa mwaka wa masomo katika maeno hayo Hata hivyo katika Afrika mashariki mara nyingi huwa nikipindi cha muhula unaoendelea au maandalizi ya mtihani wa mwisho wa mwaka katika wanafunzi wa madarasa ya mitihani. Nne kwa upande wa hali ya hewa september hutofautiana kulingana na eneo la kijiografia katika nchi nyingi za afrika mashariki september mara nyingi huwa kipindi cha joto la wastani au mwanzo wa mvua fupi katika baadhi ya maeneo katika nchi za kaskazini mwa dunia september huwashiria mwanzo wa majira ya vuli au autam ambapo majani ya miti hubadilika rangi na kuanza kutika Tano september pia huwa na matokeo ya maathimisho mbalimbali ya kimataifa kama vile siku za kimataifa zinazohusu amani, elimu au afya kulingana na kalenda ya mashirika ya kimataifa.